So, mimi huvaa nguo tofauti tofauti, but nguo mingi unapodunga. Zinategemea tu saa na wakati. Kama baridi, siku kuna hii fasheni ingini ya majale zingine heavy. Wakati wa baridi, utunipata na jale, lakini pia kuongizea luku. Trenchcoat mwanzeni, kuna trenchcoat fulani mwanzeni, ina complete luku But siku izi, naonaga watu wanavaaga viatu fulani ruzi kuna masu zingine bigi. Hadi hivi nashangaa rada ni gani. But hizo ndizo mafashion za wasee wa young But hizo zetu ni t-shirt na jeans.

Sipendangi kukimbia na hata si eti mimi ni mtu naweza kimbia mbio sana najuwa pia nchi yetu iko na wasee wanakimbia watu wanakimbia tu kuna kina keino, kipchoge keino. Hao wenye wanaset ma record lakini si kila mtu anajuwa kukimbia lakini kukimbia mi nakimbia nikienda gym, lazima nijirushe apo kwa threadmill moja mbili.

Mi napenda filamu, tofauti, tofauti, tu, lakini, tume watchingi mingi za Hollywood sasa. Lakini, kama ni type kabisa, napenda drama. Drama, hapo nayo inakuwaga imeweza. Drama, unajua ni fiti ju. Ni kitu yenye hadi we, inaeza ku-happenia kwa life, so ni rahisi kurelate nayo. Izo zingine, action hapo, kidogo kidogo, yeah.